Kampuni ya kiteknolojia nayo iamini Sasa naiya amini sana star link Izi kampuni za Elon Musk karibu zote nazi amini mfano kama Tesla yani kampuni ambayo imeweza kubuni gari la umeme la kwanza na gari ambalo ulinajiendesha renyewe Japo bado apo kwenye kufanya utafiti Lakini ni gari ambazo tayari zipo zimesha buniwa Pia ubunifu wa maroboti ambao itakuja kuturahisishia sisi kufanya kazi mbali mbali Lakini pia kitu kingine ambacho na kipenda kutoka kwenye kampuni ninayo iamini kampuni ya Tesla na kampuni ya Starlink mtu ambaye ndo mgunduzi wa hizi kampuni ni mtu kutoka hapa hapa Afrika Katokea Afrika ya Kusini anaitwa Elon Musk ni mtu ambaye asiye kata tamaa ni mtu ambaye ana pambana Kitu ambacho unamwambia hakiwezekani Basi yeye atakuja kukuaminisha kwamba hicho kitu kinawezekana kwa hali yoyote, Maana ameshafanya vitu vingi ya kupitia kampuni yake ile ya kutengenezaa roketi amefanikiwa kutengeneza roketi ambayo iki ikiruka Haipotezi vile vitu yani kwamba vikatupwe baharini vinakuwa havina kazi tena apana Lakini once ansi siku ikiruka vile vitu vinaeza kujifungua na kurudi pale chini bila kusababisha athari yoyote Kwani kitu ambacho amekipambania na ameweza Lakini pia ku kuweza kurusha satelite ambayo inafanya internet kuwa kwa wepesi zaidi ya ni mfano maeneo ambayo hayafikiki ukisha kuwa tuna starling cloud ya unaweza kukaa eneo lolote ambalo ni eneo mbalo liko ndani sana ambalo halina network yoyote lakini kwa kutumia satellite unaweza ku kupata mtandao mahari popote tutakapo kuepo bila ku bila kukuzuiwa na kitu chochote kuhoni kampuni ambazo mi binafsi nazi amini na kutokana na watu ambao wanafanya kazi huko ni watu ambao wanajituma na watu ambao wana wana wana amini katika kufanikiwa na hawamini katika kushindwa na kadri unaozidi kupambana ndo na zidi kuona kwamba teknoloji inazidi kufungua mipaka kila siku na inaleta ajira mpya japo kuna ajila nyingine zinapotea kutokana na uwepo wa akili undia wa akili mnemba lakini pia ujue hizi ya akili undia ya akili mnemba zimereta pia fulsa nyingine mpya mbazo uko kipindi cha nyuma zirikuwa zipo. Mfano kama saabhizi kuna awa jamaa na i wanaweza kusanifu jinsi ya kuandika lugha ambayo unezo ukaelewana na akirimnemba akaweza kukupa matokeo rahisi mfano kama akirimnemba ambayo inapatikana uko kwenye kampuni za Elon Musk na itwa Groke ni akirimnemba moja nzuli sana ambayo inakurahisishia wewe kufanya vitu kilahisi na kufanya vitu kwa uwahakika zaidi. Mda mwingine pia kuna baazi ya vitu na kuona unangaika kuvitafuta, haba guna tafta jarida furani au unatafuta makara frani, mtandaoni, unavo hangaika kuitafuta, inakuwa unapoteza mda mrefu zaidi, lakini ukisha kuwa tuna hiyo akirimnemba kama ya Grok kutoka kwa Elon Musk, unaweza kupata hiyo makara mda wowote na ukasoma, ukajifunza pia, ukaandika na kutunza kumbukumbu. Ya, hicho ni kitu kikubwa sana, na haya makampuni naamini yataendelea mbali zaidi kwa sababu kila siku wanaendelea na ubunifu hawaja acha kufanya kazi za kibunifu lakini kampuni ya mwisho ambao naipenda ni kampuni ya invidia ambao pia naiamini sana kwa sababu inasaidia kutangeneza hizi chips za kompyuta hasa hasa upande wa graphics ina inasaidia sana kwa sababu wametoa vitu ambavo viko bora na vinasababisha kompyuta iweze kufanya kazi kila hizi zaidi mbali ya kompyuta kutagemea rampe kiyaki manaki sasa inaweza kutogemea RAM na GPU na pia hata kwa watu ambao wanafanya cyber security wanaosoma udukuzia waki maadili inawasaidia sana kwenye kutengeneza kitu kinaitwa cluster of GPU ambacho kinawasaidia wao kueza kufanya kazi mbari mbari za kujaribu mifumo mbari mbari kwa mda mfupi zaidi kulikoni wakati computer hazina iyo kitu ambao inatwa cluster of GPU ya kuhu inasaidia sana na katika kazi. Na hizi kampuni ni kampuni ambazo mi binafsi napenda ziendele mbele kwa sababu siku zinavozidi kwenda, ndo ataweza kutusafilisha, siku tuto alunieni, kutupeleka mars kutokana na roketi zao, ziko bora na tukaweza kwenda kutembea uko mazi kutembea uko international.